Ninachopenda zaidi ni kujifunza na kukuwa kila kisiku. Napenda kupata maarifa mapya kwa sababu hunifanya niwe mtu bora zaidi kuliko jana. Ninapojifunza napata ujasiri mawazo mapya na uwezo wa kusaidia wengine. Pia napenda kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yangu. Kwa sababu najua mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa juhudi zaidi ya yote napenda amani na furaha. Kwa sababu hunipa nguvu ya kuendelea hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Hivyo, kujifunza, kujiboresha na kuwa na moyo chanya. Ndiyo vitu ninavyo vipenda zaidi katika maisha.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa muda wa kujitafakari na kupumzika. Wakati ninapo tembea akili yangu huwa huru na nahisi utulivu. Pia kunisaidia kubaki na afya njema na nguvu bila gharama yoyote. Kutembea hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kunipa nafasi ya kufurahia vitu vidogo kama hewa safi na mandhari. Kwangu mimi, kutembea sio tu safari, bali ni njia ya kutunza mwili na akili.

Naboreshaje michakato ya kazi kwa kwanza kusikiliza na kuelewa kinachofanya kazi na kisichofanya kazi. Napanga kazi vizuri naweka vipaombele na kutumia muda wa ufanisi. Pia napenda kutumia njia rahisi na kisasa ili kupunguza makosa na kurahisisha kazi ninapopata changamoto natafuta suluhisho badala ya kulaumu zaidi ya yote nashirikiana na wengine na kujifunza kutokana na maoni yao. Kwa sababu naamini kazi bora hutokana na ushirikiano na maboresho ya mara kwa mara.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu kwa sababu wanafanya najisikia huru na mwenye furaha. Tunapocheza pamoja. Tunajifunza kushirikiana, kuheshimiana na kufurahia muda wetu. Wakati mwingine nacheza na watu wapya. Jambol linalonisaidia kupanua mahusiano na kujifunza tabia tofauti. Kwangu mimi kucheza sio tu burudani, bali ni njia ya kujenga urafiki na kupumzisha akili.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri hasa asubuhi au jioni. Ninapokunywa chai nahisi kama ninajipa muda wa kupumzika na kupanga mawazo yangu. Pia napenda chai kwa sababu ni nyepesi na inaweza kufurahiwa wakati wowote. Kwangu mimi, chai sio tu kinywaji bali ni sehemu ya faraja na utaratibu wa kila siku.

Ndiyo, ninavaa miwani kwa sababu hunisaidia kuona vizuri na kufanya kazi yangu kwa ufanisi. Miwani hunipa uhakika na hunifanya nijisikie huru katika shughuli zangu za kila siku. Pia nimejifunza kuikubali kama sehemu ya maisha yangu. Siyo udhaifu bali ni msaada. Na kwangu mimi kuvaa miwani ni njia ya kujijali na kuhakikisha nafanya mambo kwa usahihi na kujiamini.

Ujuzi ninao hitaji kuhimarisha ni ujuzi wa mawasiliano na matumizi ya teknolojia. Mawasiliano mazuri unisaidia kueleza mawazo yangu kwa uazi, kuzikiliza wengine na kufanya kazi kwa ushirikiano. Teknolojia nayo ni muhimu katika dunia ya sasa kwa sababu inarahisisha kazi kuongeza ufanisi na ufungua fursa nyingi za kuchifunza na kuchiajiri kwa kuimarisha ujusi huu. Nitaweza kuporesha, kutendaji wangu kazini, kuchifunza kwa haraka na kuchangia viema katika maendeleo ya jami.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kudhamini mchango wa kila mtu. Huwa nawapongeza kwa maneno. Kushukuru juhudi zao na kuhakikisha kila mmoja anajiskia kuwa sehemu ya ushindi huo. Pia hupenda kushiriki furaha hiyo kwa kusherehekea pamoja. Hata kwa njia ndogo kama mazungumzo ya kutia moyo au kushiriki mafanikio hayo ya wengine. Kwangu kusherehekea mafanikio ya timu kunajenga, mshikamano, motisha na hamasa ya kufanya vizuri zaidi. Siku sijazo.

Somo nililopenda shuleni ni hisabati. Nilipenda kwa sababu lilinifundisha jinzi ya kutatua changamoto kwa njia za kipekee na kilipeleka akili yangu na kilipeleka akili yangu kufikiria kwa uangalivu. Kila darasa lilikuwa kama changamoto ndogo na kila suluisho lililopata lililopata liliniletea furaha na uhakika wa uwezo wangu. Pia somo hili liliundwa kwa njia ya kushirikisha na kufanya kazi kwa pamoja. Chambo lililonifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu kupitia somo hili. Sijapata tu maarifa bali pia nidhamu ufumilivu na furaha ya kujifunza kila siku.

Ndiyo, nimejaribu kufanya yoga marachache. Inanisaidia kupumuzika na kuzingatia mawazo yangu vizuri. Sijawa mtaalamu, lakini napenda chinsi inavyo ni nifanya nichisikie tulivu na kuwa na nguvu za mwili na akili. Kila mara ninapofanya, najisikia nafikiri saidi na nikiwa na furaha kidogo ndani yangu.

Rangi yangu ninayopendelea ni samawati, inanifanya nijisikie tulivu na ninafurahia jinsi inavyoweza kunifanya nifikirie juu ya anga, bahari na amani. Pia napenda kuona jinsi samawati inavyo. Weza kuunganishwa na rangi nyingine na kuunda mchanganyiko mzuri wa uzuri kwa kweli. Kila mara ninapovaa au kuona rangi hii najisikia kama nipo katika mazingira mazuri na yenye utulivu.

Mchezo ningeweza kujaribu ni kuruka kwa paraplani. Sijawai kujaribu kitu ja aina hiyo. Na napenda changamoto na hisia za kusisimua. Nadhani itakua njia nzuri ya kuangalia chinsi mwili na akili. Sina lingana wakati wa muskumo. Na pia ni fursa ya kuwa karibu na hasili kwa namna ya kipekee. Ingawa inaweza kuonekana hatari. Ninapenda wazo la kujifunza kitu kipya na kujipima mwenyewe. Huku nikifurahia mchezo wa kipekee na wa kusisimua.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wana urafiki na wanapenda kucheza. Nadhani kufuga mbwa, kunaleta furaha nyumbani na pia kunanisaidia kuwa na ratiba ya kutembea na kufanya mazoezi. Pia mbwa ni walinzi, wazuri na wanajua kuonyesha upendo kwa vitendo. Kwa ujumla, ningependa kuwa na mbwa kama rafiki wa karibu na sehemu ya familia yangu.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki. Sipendi kuweka mambo binafsi sana kwenye mitandao ya kijamii na nahakikisha natumia nywila tofauti na imara kwa akaunti zangu. Pia huangalia mipangilio ya faragha mara kwa mara ili kuthibiti ni nani anaweza kuona taarifa zangu zaidi ya hapo najiepusha kubonyeza viungo visivyojulikana kwa kufanya mambo haya madogo. Ninahisi niko salama zaidi ninapotumia mtandao.

Nyama ninayoipenda saidi ni kuku. Napenda kuku kwa sababu ni rahisi kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Kama kukaangwa, kuchomwa, au kuchemusha. Pia ni chakula kinacho patikana kwa urahisi na kina ladha mzuri kinapopikwa vizuri. Kuku unaweza kuandaliwa kwa mulo wa kawaida wa nyumbani ya au hata kwenye hafla maalumu. Kwa hivyo, kila ninapokula kuku najisikia nimeridhika na kufurahia chakula changu.

Ninaishi katika eneo tulivu na rafiki kwa watu. Ni mahali ambapo watu wanaishi kwa amani na kusaidiana. Kuna huduma muhimu kama maduka, shule na usafiri karibu. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Pia ninapenda mazingira yake kwa sababu ni safi na yanaruhusu mtu kupumua kuhewa safi kidogo kwa ujumula mahali ninapoishi hunipa hisia ya nyumbani na kunifanya nichisikie salama na huru.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni, wali na maharage. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, kinashibisha na kina ladha nzuri sana, hasa kinapopikwa vizuri. Pia ni chakula cha kawaida kinachopatikana kwa urahisi na kinafaa kwa watu wengi. Kila ninapokila kinanifanya nikumbuke chakula cha nyumbani na kunipa hisia ya faraja. Kwa ujumla ni chakula kinachonifidisha na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoevu mzuri sana. Nilifutiwa na ukubwa wake, sauti ya mawimbi na upepo mwanana kutoka baharini. Kunifanya nijisikie mtulivu na pia kunikumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na yenye uzuri mwingi. Kila nikikumbuka bahari nahisi amani na hamu ya kuihudia tena siku nyingine.